Kwa kawaida, mimi hulala kati ya masaa saba hadi tisa kwa siku ili mwili na akili zipumzike vizuri. Lakini, inailingana na umri, watoto wachanga hulala masaa karibu kumi na nne na kumi na saba. Kuna watoto hulala karibu saa tisa hadi kumi na nane. Muhimu zaidi ni si idadi ya masaa pekee, bali ubora wa usingizi. Ukiamuka ukiwa na nguvu na bila uchovu, usingizi wako unatosha. Ukiisi uchovu mwingi, hau usingizi mchana sana. Inaweza kuwa dalili unahitaji kulala zaidi au kuboresha ratiba yako ya usingizi.